Mimi hupenda kunywa maziwa maana maziwa hunipa nguvu ya mwili na pia ina afya nzuri pia husaidia katika kuimarisha afya yangu na kunipa nguvu maziwa pia ukiyanywa yakiwa yenyewe huwa matamu sana hivyo basi kunifurahisha sana na hivyo ndio maana nayapenda.

Mimi hutumia makaratasi ambayo si ya plastiki, yaani makaratasi ambayo yanaweza kuisha. Na pia kuhimiza jamii yangu kutotumia makaratasi ya plastiki. Maana, makaratasi haya huwarifu hewa. Na mandhari, hivyo basi kuyafanya yasiwe ya kupendezeka na kuyaharibu kabisa.

Chumba nachokipenda mie ni sebuleni maana chumba hicho. Ndicho huwa chumba ambacho kimepambwa vyema kabisa kwa picha zilizotwikwa kutani. Pia chumba hiki ndipo familia inapokutana na kujadili maswala ya familia na pia kudumisha umoja katika familia na upendo. Chumba hichi pia hunifanya nihisi mwenye kufurahi sana maana hapo ndipo napotulia nikiwa nyumbani.

Kazi nayoidhamini ni kazi nayoifanya ni kazi ya kuwa mwalimu kazi hii hunipa haiba sana maana hunifanya niweze kushiriki. Iana vyema na wanafunzi wangu na pia huweza kunipa haia sana kwa kuwa kazi hii hunipa kuridhishwa rohoni.

Mimi ningependelea sana kutembea mji wa Dubai maana mji huu una haiba nzuri na pia umetambulika sana kwa mandari yake ambayo ni ya kupendeza na jinsi ulivojengwa ukajengeka mji huu kwa umbali unavutia mji huu pia humpa mtu furaha sana ya kuutembelea maana unapoutembelea unaweza kupata ile upendo kutokana na jamii ya huko na pia mji huu humpa mtu haiba ya kusikia kiwango cha juu sana.